Kazi imenifundisha zaidi ujuzi wa uwajibikaji na ushirikiano kazini. Kupitia kazi nimejifunza kuwajibika na kwa majukumu yangu, kuheshimu muda na kuhakikisha kazi ninayopema inakamilika kwa ubora na unaotakiwa. Hii imenisaidia kuwa mtu wa kuaminika na mtu mwenye nidhamu. Zaidi ya hapo, kazi imenifundisha ushirikiano wa timu, nimejifunza kusikiza mawazo ya wenzangu na kushirikiana kutatua changamoto na kuheshimu maoni tofauti, pia imenijenga katika mawasiliano bora yaani kuzungumza kwa heshima, kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kupokea maelezo bila shida. Kwa ujumla kazi imenifundisha uvumilivu, nidhamu na kujituma ujuzi ambao ni muhimu sana kazini na si kazini tu bali katika maisha ya kila siku uajibikaji ni moja wapo wa ujuzi zaidi nilojifunza. Ninajitegemea mwenyewe na ninawajibika si tu kwangu bali bali kwa wafanyikazi wenzangu.

Ninamkumbuka sana mwalimu wangu wa hisabati alikuwa mkali kidogo lakini kwa njia nzuri yule anayekufanya ujue mbili ongeza mbili si mjadala Alikuwa na tabia ya kuingia darasani na kusema hisabati si ngumu ni akili zenyu tu zinahitaji mazoezi kauli hiyo ilibaki kichwani mwangu alitufundisha kuwa makosa si kushindwa Bali ni sehemu ya kujifunza, ukikosea hakucheka, angekuuliza ulipotea wapi kisha, anakueleza pole pole mpaka uelewe. Kilichomtofautisha zaidi ni namna alivyochanganya maisha ya kila siku na hisabati. Alieleza asilimia ya biashara sokoni au grafu kwa bei ya mahindi. Hapo ndipo niligundua hisabati haiko tu kwenye ubao, bali iko kila mahali. Hata kama wanafunzi wengi walimwogopa kwa ndani alijali sana Alifurahia sana kuona mwanafunzi aliyekua dhaifu akipata hata alama chache zaidi kuliko kawaida Kwa kweli, mwalimu huyo alinifundisha si hesabu tu, bali uvumilivu nidhamu na kujiaminia.

Familia, kuwa pamoja na familia kunaleta furaha ya kipeke kwangu. Kwanza, familia unanipa upendo wa dhati, ule ambao sihitaji kujieleza sana. Nikiwa nao, ninajisikia kukubalika jinsi nilivyo bila kujifanya, hilo peke yake linaleta amani moyoni mwangu. Pili, kushirikiana na familia na kutengeneza kumbukumbu kwa pamoja, kula pamoja, kucheka hadithi za zamani na hata kufanya kazi ndogondogo za nyumbani kunajenga hisia zetu kwa umoja. Vicheko vya familia vinaladha tofauti, vinapunguza msongo wa mawazo na kunifanya nione siku na maisha kuwa mpesi. Tatu, familia ni nguzo ya msaada. Wakati wa furaha tunasherehekea pamoja na wakati wa changamoto tunatiana moyo. Kujua kuwa kuna watu wako tayari kusimama nami bila sharti lolote kuleta furaha na usalama kwangu linanifurahisha zaidi. Kwa na familia kunanikumbusha nilipoanza na hadi pale nilipofikia kunanipa mwelekeo, maadili na nguvu ya kuendelea ndiyo maana kuwa pamoja nao kunaleta furaha ya kudumu na inayoguza moyo.

Mafanikio ya binafsi ninayo dhamini sana kazini uwezo wa kufanya kazi kwa bidii na kuwajibika hadi kukamilisha majukumu kwa wakati hili hunipa hisia ya kujibunia na kujiaminia zaidi Kwanza ninadhamini sana kuaminiwa na wale ninaofanya kazi nao Ninapo pewa jukumu la kutekeleza vizuri na kulitekeleza vizuri bila kusimamiwa Nahisi hilo ni fanikio kubwa sana kwangu inaonyesha kuwa nina nidhamu uaminifu na ukomavu kazini Pili kuona matokeo ya juhudi zangu kunanipa motisha kubwa iwe ni kazi iliyo kamilika kwa ubora au kuona mabadiliko chanya yanayo tokana na mchango wangu hilo linanifanya nijue kuwa ninachofanya kina maana Pia najivunia uwezo wa kushirikiana na wengine kufanya kazi kama timu, kusikiliza maoni ya wengine, kusaidiana kufikia malengo ya pamoja na mafanikio ya binafsi kwa sababu kuna jenga mahusiano mazuri ya kikazi. Mwisho, nina dhamini sana kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kazini. Kila siku ninapojifunza jambo jipya na kuboresha namna ninapo fanya kazi nahisi nimepiga hatua mbele. Hayo yote kwa pamoja ndiyo mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini.

Mara nyingi na kula wali na maharagwe au ugali na mboga kama vile skumawiki na kabeji. Wakati mwingine ni naongeza nyama au mayai hii ni chakula kinachonishibisha vizuri na kunipa nguvu ya kuendelea na shugli za siku. Napenda chakula cha mchana kiwe cha kawaida lakini chenyelishe. Wali hunipa nguvu ya haraka na maharagwe au dengu inasaidia kupata protini ni kila ugali na hakikisha kuna mboga za kutosha kwa afya na mmengenyo mzuri wa chakula Wakati mwingine hasa nikiwa kwenye shugliza angu na kula chipsi au wali wakununua lakini sipendi kufanya iwe ya kawaida sana Napendelea chakula cha myumbani kwa sababu ni safi Kinajulikana kilipotoka na kunifanya nijisikie vizuri zaidi Pia mimi huongeza matunda kama vile mananasi, maembe, ndizi, iliku, kuongeza vitamini katika mwili wangu. Kwa ujumla, chakula chamchana kwangu ni muhimu sana kwa sababu kuna nisaidia kurejesha nguvu kunifanya niwe makini na kumaliza siku nikiwa na uwezo mzuri wa kufanya kazi.

Nilipokuwa mtoto au nilipokuwa utotoni nilipenda sana kucheza na marafiki zangu. Tulikuwa tunacheza michezo ya kawaida kama kamba, kombolela, blada na kukimbizana michezo hiyo ilifanya nijifunze ushirikiano, kushirikiana na wengine kufurahia muda bila mawazo mengi na pia kujua jinsi ya kuishi na watu. Kila siku ilikuwa nafasi ya kucheka, kushindana kwa furaha, na kujenga urafiki wa kweli. Pia, nilipenda kucheza na mdoli wangu. Nilikuwa nakitunza kidoli hicho kama mtoto halisi, nakilisha, nakilaza, nakizungumzia. Hapo ndipo nilijifunza huruma, upendo na uwajibikaji mapema. Mchezo huo ulinisaidia kukuza ubunifu wa mawazo nikijitengenezea hadithi zangu mwenyewe. Kwa ujumla, utoto wangu ulikuwa wafuraha, uhuru na bunifu. Michezo huo ilinijenga kitabia na kuniandaa katika maisha yangu. Kwa sababu ilinifundisha kuhusiana na watu wengine na kujielewa mimi mwenyewe.

Asubuhi yangu ilianza mapema niliamka saa kumi na mbili unusu hivi asubuhi. Kuamka mapema kulinisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu na nikiwa nimejipanga vizuri. Baada ya kuamka, nilijiosha na kuanda kitanda, kisha nikapumzika kidogo, nikajianda kisaikolojia kwa siku, wakati niliangalia ratiba ya siku na kusali kidogo kabla ya kuendelea. Nilikula kifungua kinywa chepesi, chai ya moto na mkate, na nikaongezea mayai ili nipate nguvu, pia nilikula tunda, tunda nililokula ni ndizi, baada ya hapo, nilie Nilijianda tayari kuenda kazini, niliungana na umbali kuenda kazini na matatu na kutembea kama simbali sana njiani nilisikiliza muziki na kuangalia mazingira yanayonizunguka Hii ilinifanya nijihisi vizuri moyoni. Kwa ujumla asubuhi yangu ilikuwa tulivu Nilijiandaa vizuri na kujipanga ili siku ianze vizuri na kuendelea vizuri bila msongo.

Ninatumia kompyuta kufanya mambo mbali mbali lakini jambo linanifanya zaidi kutumia kompyuta ni kusoma na kuandika. Hii ni mifano ya vitu ninayofanya kitumia kompyuta yangu ya kwanza. Ninasoma habari na makala hili linanisaidia kujua kina choendelea duniani na pia kunipanua kimaarifa. Kufanya kazi au miradi ya shule. Ninatumia kompyuta pia. Ninaandika repoti kuandaa mawasilisho na kufanya utafiti kwa jambo lisilo la kawaida. Nililo hitajika kufanya kazi za shuleni. Natumia programu za mawasiliano. Kompyuta yangu inabarua pepe, whatsapp na zoom. Ambayo inanisaidia kuwasiliana na marafiki familia na wenzangu kazini. Ninafurahia burudani pia nikitumia kompyuta yangu. Mimi hutazama video fupifupi na kusikiliza mziki na kucheza michezo midogo Ili kujipumzisha kwa kifupi kompyuta kwangu ni chombo cha maarifa kazi na burudani inaniwezesha kufanya mambo mengi kwa urahisi na kwa haraka kuliko njia ingine zaidi.

Filamu ninayoipenda zaidi niyakusisimua na yenye ujumbe mzito. Hasaa zile zinazo onyesha mapambano ya maisha ushindi baada ya changamoto na nguvu za kujiaminia. Aina hii ya filamu hunigusa sana kwa sababu inanifanya nijioni ndani ya hadithi yenyewe. Kile ninachokipenda zaidi kwenye filamu hiyo ni wahusika wake muhusika mkuu kupitia magumu mengi kukata tamaa kuanguka. Lakini anaamka tena. Hilo hunifundisha kuwa kushindwa sio mwisho wa safari. Pia napenda jinsi filamu hio inavyo onyesha umuhimu wa marafiki na familia katika kufikia mafanikio na malengo maishani. Sehemu ninayo ikumbuka sana pale ni pale ambapo mhusika mkuu anabadilisha maisha yake na kufanya uamuzi mgumu lakini sahihi. Sehemu hiyo hunipa motisha na kunikumbusha kuwa kila mtu ana nafasi ya kubadilika na kufanikiwa. Kwa ujumla, filamu ninayoipenda zaidi si tu ya burudani mbali kwa sababu inanifunza, inanitia moyo na kunifanya nitafakari maisha kila ninapotazama na pata funzo jipya na hisia za matumaini.

Kila siku ni natumia njia mbili kuuza usafiri ya kwanza ni gari na miguu kulingana na umbali na mahitaji ya siku kwanza gari inatumika zaidi pale nikiwa kazini na kufika haraka au ikiwa umbali ni mrefu kutumia gari kuna nisaidia kuokoa mda na nishati hasa kama kuna ratibangumu au mikutano muhimu kazini Pia ni rahisi kubeba vitu vya kazi au mizigo mingine bila usumbufu. Pili, natumia miguu. Miguu inatumika pale ni nahitaji kuenda umbali mfupi. Na ninapohitaji kupumzika kidogo kutokana na kukaa mdamrefu ndani ya gari. Kutembea kuna nifanya nijisikie vizuri kiafia, kuna panua mapafu. Na pia kuna nisaidia kufurahia mazingira ya karibu kama vile mita mabustani. Miguu pia ni njia nzuri ya kupunguza garama na uchafu wa mazingira unautokana na usafiri wa magari Kwa hivyo natumia mchanga nyiko wa gari na miguu ili kuhakikisha na fika kazini au mahali popote pale kwa urahisi haraka na kwa kulinda afya yangu Hii pia inanisaidia kupanga siku yangu vizuri na kufanya usafiri uwe mzuri zaidi.

Ninayohitaji kuimarisha zaidi ni mawasiliano ya wazi yenye ufanisi. Ingawa ninaweza kueleza mawazo yangu kwa wengine. Mara nyingine huwa napoteza baadhi ya maneno au sielezi kwa undani. Hasaa kwenye hali ya shinikizo au wakati ninaona wenzangu wanakimbiza majibu. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kueleza hisia mawazo na matarajio yangu kwa uwazi. Pia kusikiliza wengine kwa makini bila kupotosha ujumbe Ujuzi huu pia unahusisha kuandika kwa usahihi na kupanga hoja. Kwa mfano, wakati wakuandika ripoti, barua pepe na mawasilisho kazini au shuleni, kuimarisha ujuzi huu kutanifanya niwe na muundo mzuri maneno sahihi na ujumbe unaoeleweka kwa kila anayesoma au kusikiliza Zaidi ya hayo kuimarisha ujuzi wa mawasiliano kunasaidia kushugulikia migogoro, kushirikiana na wengine na kujenga mahusiano mazuri kazini na shuleni. Kwa kifupi ni ujuzi muhimu sana kwa mafanikio ya kazi na maisha ya kila siku.

Ili kushirikiana vizuri na timu nafanya mambo kadhaa muhimu ambayo hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na kufikia malengo ya pamoja Kwanza ninasikiliza kwa makini maoni ya wenzangu ninawapa nafasi ya kuzungumza na kueleza mawazo yao ujiona ili waone wanathaminiwa na hilo linaongeza ushirikiano na heshima ya ndani ya timu pili na wasiliana kwa wazi na heshima nikihitaji msaada au nikiona changamoto na sema mapema badala ya kukaa kimia Pia nikipewa maoni ya au marekebisho na ya pokea kwa moyo Kwa sababu ya nasaidia kunirekebisha Tatu, natekeleza majukumu yangu kwa wakati. Inafanya sehemu yangu ya kazi vizuri. Hili linasaidia timu nzima isikwa mewenzangu. Wanapojua, wanaweza kunitegemea. Imani yao inajengeka haraka. Nne nasaidia pale ninaweza poweze kana hata kama siju kumulangu la moja kwa moja. Kushikana mikono wakati wa kazi nyingi inaimarisha mshikamano wa timu. Unaheshimu tofauti za watu mawazo uwezo na mtazamo. Kila mtu anakitu cha kipekee cha kuchangia. Na kutambua hilo timu inafanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndio, ninapenda kufanya kazi za nyumbani ingawa sii kila wakati huwa rahisi kazi za nyumbani zinanipa fursa ya kuwajibika na kuwa mwenye nithamu Ninapofanya usafi kupika na kupanga nyumba najiskia nimechangia ustawi wa familia na mazingira ya nyumbani yanakuwa usafi na yenye yenye utulivu Pia, napenda kazi za nyumbani kwa sababu zinanisaidia kupumzisha akili Wakati mwingine nafagia kuosha viombo na kufua, kunanifanya nitulie na kufikiria kwa utaratibu bila msongo mwingi. Zaidi ya hayo, kufanya kazi za nyumbani kunanifundisha kujitegemea. Najua kuwa silazima nimtegemea mtu mwingine kwa kila jambo. Jambo ambalo linanijenga kujiaminia. Ingawa kuna siku ninachoka na sina hamasa kwa ujumla Napenda kufanya kazi za nyumbani kwa sababu zinanifanya nijisikie nipo mahali sahihi na mchango wangu katika maisha ya kila siku katika familia unaoneka na vizuri Ninapenda kuchangia katika kupika, kuosha vyombo na kutoa maoni pale ninapuhitajika nyumbani.

Ndio napenda kusoma maoni mtandaoni hasa pale yanapohusu mada inayonivutia au jambo ninalotaka kufanya uamuzi kuhusu. Kwanza, kusoma maoni kunanisaidia kupata mitazamo tofauti. Watu huandika kulingana na uzoefu wao hivyo unaweza kuona upande mzuri na pia changamoto za jambo fulani, iwe bidhaa, huduma, filamu au habari. Hilo linanisaidia kufikiri na kwa upana kabla ya kuamua Pili maoni mtandaoni hunipa maarifa ya vitendo kwa mfano Nikitaka kununua kitu au kujaribu huduma mpya maoni ya wengine inanionyesha kama ni bora au laa na mambo ya kuzingatia ni kama kushauriana na watu wengi kwa wakati mmoja Pia napenda maoni kwa sababu wakati mwingine yanaburudisha Kuna yale yalio yakuchekesha na kusisimua au yenye hoja nzito zinazofanya utafakari zaidi Hata hivyo kuwa makini na kuchuja maoni yasiyo na misingi au yalio na lugha chafu Kwa ujumla, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu yananisaidia kujifunza kufanya maamuzi bora na kuelewa jamii kwa upana zaidi mradi tu yatumike kwa busara.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema zaidi kuliko kukesha usiku. Kuamka mapema kunanipa utulivu wa kimwili na kiakili kwa sababu mazingira huwa kimya na naweza kupanga siku yangu bila presha. Asubuhi ninakua na nguvu nyingi. Hivyo ni rahisi kufanya kazi zinazo hitajika kwa umakini na kama kusoma kupanga ratiba na kuandika. Pia, kuamka mapema kunanifanya nijisikie nimeanza siku vizuri. Nikimaliza mambo muhimu mapema siku kuendelea kwa urahisi zaidi na kunanipa muda wakupumzika jioni bila wasiwasi. Ingawa wakati mwingine kukesha kidogo nikimaliza kazi au kutazama kitu. Sipendi kufanya iwe kawaida kukesha kwa sababu kesho yake mwili na akili kuhisi kuchoka. Kwa ujumla, kuamka mapema kunanifaa zaidi kwa sababu kunanisaidia kuwa na nidhamu, ufanisi na siku yenye mpangileo mzuri katika siku itakayofuata.

Kwa kawaida naenda hospitali mara chache sana kwa mwaka labda pale tu inapobidi niende. Pia ni kweli sipendi sana kwenda hospitali na hilo ni jambo ambalo watu wengi hulihisi pia sababu ni moja kwamba hospitali mara nyingi inahusishwa na maumivu sindano kusubiri kwa mda mrefu jambo linalonifanya nijisikie ni na wasiwasi Pia, kama mtu anajitahidi kujitunza kiafia, kukula vizuri, kunywa maji, kupumzika, sioni sababu ya kuenda hospitali mara kwa mara. Ata hivyo, ingawa sipendi kuenda hospitali, najua ni muhimu kuenda inapuhitajika hasa kwa ukaguzi wa kiafia au kama kuna tatizo lisilo la kawaida. Kuenda mapema kunasaidia kuepuka matatizo makubwa ya badae. Kwa kifupi, naenda hospitali mara chache kwa sababu naendelea kujikinga na magonjwa, lakini nikitambua umuhimu wake kwa afya yangu ya mda mrefu.

Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu ninasomea kozi ya ualimu. Hii ni kozi muhimu sana kwa sababu inahusisha kuandaa na kujenga walimu wa baadaye watakaousaidia kuelemisha na kulea kizazi kijacho. Katika masomo yangu najifunza mambo mbalimbali kama mbinu za ufundishaji, saikolojia ya mwanafunzi usimamizi wa darasa na taaluma ya mtaala masomo haya hunisaidia kuelewa si tu ni nini cha kufundisha, bali pia jinsi ya kufundisha wanafunzi kwa ufanisi kulingana na umri na mahitaji yao. Pia, kozi ya ualimu hunifundisha maadili ya kozi ya ualimu na uvumilivu, haki, uwajibikaji na kujitolea. Kupitia mafunzo ya vitendo au teaching practice napata nafasi ya kuingia darasani na kutumia niliyofundishwa, jambo linalonijenga kivitendo na kuniongezea kujiaminia Nimechagua ualimu kwa sababu nina nia ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii na kutumia elimu. Najua si kazi rahisi lakini ni taaluma yenye heshima na yenye mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa.

Ninapo andaa ripoti ya kazi mimi hufuata hatua fulani ili iwe wazi sahihi na yenye kueleweka kwanza mimi huanza kwa kukusanya taarifa zote muhimu hii ni pamoja na kazi nilizofanya muda uliotumika vifaa vilivotumika na matokeo yaliopatikana bila taarifa kamili ripoti haiwezi kuwa na maana Pili, napanga ripoti kwa muundo mzuri kwa kawaida, muundo wa ripoti huwa, kichwa cha ripoti, utangulizi, maelezo ya kazi zilizofanywa, changamoto zilizokuwepo, suluhisho au hatua zilizochukuliwa, hitimisho na mapendekezo. Tatu, natumia lugha rahisi na lugha rasmi na epuka maneno magumu au hadithi zisizo za lazima ili msomaji aelewe haraka nilicho fanya na matokeo yake. Nne, nahakikisha ripoti iko safi bila makosa kabla ya kuikabizi, mimi huisoma tena kuikagua makosa tahajia na taarifa zisizo sahihi. Mwisho, naandika ripoti kwa uaminifu na uwajibikaji bila kuongeza au kupunguza ukweli Hii hujenga imani na kuonyesha uweredi kazini au katika masomo Kwa kifupi, kuanda ripoti ya kazi kuna hitaji mpangilio umakini na uelewa wa kazi yenyewe muhimu.

Naipenda rangi nyeupe Napenda rangi nyeupe kwa sababu inaonyesha usafi, unadhifu na utulivu Ukivaa inakufanya uonekane nadhifu na mwenye mpangilio mzuri Pia rangi nyeupe ni rahisi kuchangana na rangi nyingine kama nyeusi bluu na kahawia hivi inanipa uhuru wa kuvaa mitindo tofauti Kwa upande wa mavazi, napenda nguo nyeupe rahisi lakini za kuvutia. Kama shati jeupe, gauni jeupe au fulana nyeupe, nguo hizi zinafaa kwa mazingira mingi na iwe chuoni kazini au hata kwenye hafla ndogo. Zaidi ya hayo rangi nyeupe hunifanya nijisikia mtulivu, nikiwa wa kujiamini, ingawa inahitaji uangalifu zaidi katika usafi. Bado ninapenda kwa sababu inanifanya nijione nipo vizuri na nadhifu wakati wote Rangi nyeupe pia inanipendeza kwa sababu inawakilisha usalama Rangi nyeupe inaonyesha pahali ni salama Kwa kifupi napenda nguo zenye rangi nyeupe sababu ni safi rahisi na zinamvuto pekee Napenda mazingira meupe.

Napenda kusafiri kwa kutumia GPS kuliko ramari ya kawaida. GPS hunipaurahisi na uhakika wa mwele keo. Inaonesha njia kwa wakati halisi. Unihonya nikikosea njia na. Unipatia njia mbadala kama kuna fuleni au barabara imefungwa. Hii unifanya nijisikie salama na mwenye kujiamini. Hasa ninapokuwa naenda sehemu nisizozoea. Pia, GPS unisaidia kuwakoa muda kwa sababu inanionyesha njia fupi au ya haraka zaidi. Naweza pia kuona umbali muda wakufika na maeneo muhimu kama vituo vya mafuta, hospitali na maduka. Hata hivyo, ramani ya kawaida pia inadhamani kwa sababu inanipa uwelewa wajumla wa eneo mahali miji barabara na maenea yaliyo kwa mpangilio mkubwa. Lakini kwa matumizi ya kila siku, GPS ni raisi zaidi. Kwa kifupi, napenda GPS kwa sababu ni ya kisasa rahisi kutumia na inasaidia kusafiri bila stress ingawa ramani nao ni muhimu kama mbadala wake.

Tabia ya watu, tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa heshima na upole wa maneno. Kwa mfano, watu wanaosema maneno makali kuwatharau wengine na kutimiza ahadi zao vibaya mara nyingi hufanya mwili na akili yangu kujisikia vibaya. Tabia hiyo haileti ufahamu mbali inachangia migogoro na kuvunja uhusiano mzuri. Pia ukosefu wa usafi na nidhamu inanichukiza watu wanaoacha uchafu kuchelewa bila sababu na kutoshugulikia majukumu yao hunifanya nihisi wasiwasi na hasira Hii ni tabia inayopunguza ufanisi wa kazi na kuadhiri mazingira ya pamoja. Zaidi ya yote kudhihaki na kuudhi wengine bila sababu ni tabia ninayochukia sana. Hii hupunguza kuaminiana naku kuunda mazingira yenye mvutano Kwa kifupi tabia ninayochukia zaidi ni ile inayoharibu heshima, uwajibikaji na mahusiano mazuri. Watu wenye tabia hizi mara nyingi hawajui wanavyoharibu hisia na mtazamo wa wengine.

Ninapokumbana, ninapokumbana na makosa kazini ninashughulikia kwa utulivu, uwajibikaji na kujifunza badala ya kuchukizwa au kujificha. Kwanza, ninakubali kosa langu, si rahisi kila mara lakini ni muhimu kutambua makosa badala ya kuwalaumu wengine. Hii husaidia kuonyesha uwajibikaji na kuimarisha heshima kazini. Pili, ninachambua kosa. Kujua ni wapi nilikosea, kwa nini lilitokea, na ni hatua gani inahitajika ili kurekebisha kosa. Hii husaidia kuepuka, kurudia kosa hilo tena. Tatu, ninaeleza kwa uwazi, kwa walengwa au wale wanahusika. Hasaa linalohusiana na kazi ya timu. Kufanya hivo kunasaidia kushirikiana na kurekebisha tatizo badala ya kuunda mvutano. Nne Ninachukua hatua sahihi za marekebisho. Ikiwa ni kosa ndogo, huenda nikirekebisha mara moja. Lakini kama ni kosa kubwa, huenda nikahakikisha kuna mpango au hatua za kurekebisha na kufuatilia matokeo. Mwisho ninafunza kutokana na kosa. Kila kosa ni fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi, nidhamu na mbinu za kazi. Kwa hivyo, badala ya kuhisi kushindwa, makosa huenda yanakuwa nzira, ya kujijenga na kuwa bora zaidi. Kwa kifupi kushughulikia kosa kazini ni juu ya kukubali, kuchambua, kurekebisha na kujifunza.

Ndiyo, ni mewahi kufanya yoga na ilikuwa uzoefu wakufurahisha na wakustarehesha sana. Kwanza, yoga ilinisaidia kutuliza akili kutokana na msongamano wa kazi, shule na majukumu ya kila siku. Yoga ni njia nzuri ya kupumzika, kuzingatia pumzi na kuondoa mawazo yanayochanga nyikiwa. Na fasi ya mwili upata utulivu kwa pamoja. Pili, yoga ilinisaidia kuboresha nguvu na unyumbulifu wa mwili, kufanya mazoezi ya misuli, kudumu kwenye mkao wa plank na kupiga miguu juu kuimarisha misuli yangu lishe ya mwili na kunifanya nijisikie mzima kia afya. Tatu, yoga pia ilichangia umakini na nidhamu binafsi. Ninapofanya mazoezi kwa makini na jifunza kuthibiti mwili na akili kwa wakati mmoja. Jambo ambalo linafaida hata kwenye masomo na kazi. Zaidi ya haya yote, yoga ni burudani yenye manufaa. Haiangazii tu mwili bali pia unipa moyo mtulivu na furaha ndogo ndogo kila siku.

Mimi sifanyi mazoezi asubui au jioni Naamini ni kwa sababu sina tabia ya kufanya mazoezi mara kwa mara na sijajipanga ili kuanza kufanya mazoezi. Atahivyo naelewa kuwa mazoezi ni muhimu kwa afya na mwili ya akili watu wanaofanya mazoezi asubui hupata nguvu umakini na hisia za furaha mapema kabla ya kazi na siku kuanza wengine wanafanya mazoezi jioni kwa ajili ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo baada ya shughuli za siku. Kwangu, kama ningepanga, ninaweza kuanza mazoezi madogo madogo kama vile kutembea, kufanya stretching, kufanya push-ups chache, ili niwe na nguvu na nijisikie vizuri bila kuhitaji mrefu. Kwa kifupi, ingawa sifanyi mazoezi ya asubuhi wala jioni. Ninaona umuhimu wake, jambo ambalo linaweza kuimarisha afya na kufanya siku iwe nzuri zaidi. Ningependelea sana kufanya mazoezi wakati wa asubuhi, wakati akili iko changa na haijajaa mawazo.

Mimi ni na penda keki yenye fleva ya vanila, keki ya vanila ni tamu lakini. Haizidi wala kuchosha, hivyo ni rahisi kuipenda, ladha ya vanila ni laini yenyeharufunzuri inanifanya nijiskie mtulivu kila nikipiga kipande. Pia ni rahisi kuchanganya na toppings au icing tofauti tofauti kama ice cream, matunda, syrup na bila kuharibu ladha ya keki yenyewe kimsingi. Napenda keki ya vanilla pia kwa sababu ni ya kawaida yenye mvuto na inafaa katika hafla ndogo sherehe ya kuzaliwa na hata keki kama chai ya jioni. Inapendwa na wengi kwa sababu ladha yake ni ya asili na haina manukato makali kwakifupi keki ya vanila ni tamu yenye ladha laini na inapendeza kwa kila mtu na inafurahisha zaidi.

Sana rangi ya krimu, napenda sana rangi ya krimu au nyeupe kwenye ukuta wa chumba, na sababu zake ni nyingi, sababu ya kwanza ni nyepesi na hupeleka utulivu wa akili, ukiingia chumbani chenye ukuta wa krimu au nyeupe, nahisi nafasi kubwa safi na utulivu, tofauti na rangi angalau kali zinazoweza kufanya chumba kiwe kigumu, kuona au kupumzika ndani. Pili, rangi ya krimu au nyeupe inafaa kwa kila kitu chenye mapambo. Inaongeza uelewa wa mwanga ndani ya chumba na inaweza kuchanganya na fanicha ya rangi tofauti kama kahawia buluu kijani bila kugongana nazo. Hii, hutoa muonekano wa kisasa na wa kuvutia. Tatu, rangi hizi pia zinasaidia kuzingatia na kupumzika. Ni nzuri kwa chumba, cha kulala, kusoma na hata chumba cha kukaa na familia kwa sababu hutoa hisia ya amani na usafi Kwa kifupi rangi ya krimu ni chaguo la busara linaoleta mwanga utulivu na urahisi wa kupamba chumba.

La sijafikisha umri wa kupiga kura bado lakini ni na matumaini kuwa kura zijapo nitapiga kura nitakapofikisha umri Ingawa bado si raiya wa kisheria wa kupiga kura, tayari ni najifunza umuhimu wa kushiriki katika demokrasia. Kupiga kura si tu haki, bali pia ni wajibu wa kila raia kuamua ni viongozi gani au sera gani zitaka zoendana na maslahi ya jamii. Naona pia kupiga kura, kuna husisha kuzingatia habari, kufanya uamuzi wa busara, kuchagua kwa umakini. Hivyo, hata kabla sijapiga kura, nitaweza kwanza kujifunza kuhusu siasa, haki za raia, maswala ya taifa ili siku nitakapopata fursa hiyo, nisifanye uchaguzi kwa maarifa Kwa maarifa ya kupotosha, bali maarifa ninayoelewa na kuwa uwajibi kaji Kwa kifupi, ingawa sijapiga kura bado Nina mtazamo chanya na natarajia kuwa mchango wangu utakuwa makini na wenye maana katika kura ijazo.

Nimi huenda maktabani mara kwa mara kila siku na wakati mwingine ninaweza kuwa zaidi kulingana na mahitaji ya masomo au kazi. Kujitolea kuenda maktabani kumenisaidia kupata vitabu, makala na rasilimali mbalimbali ambazo sirahisi kupata mtandaoni. Hii ni muhimu hasaa katika masomo ya chuo, utafiti na maandalizi ya miradi na ripoti. Pia, maktaba ni nafasi tulivu ya kusoma na kuzingatia. Wakati mwingine nikiwa maktaba ninapata nafasi ya kuzingatia masomo yangu bila usumbufu au kelele ya shughuli za kila siku. Hii hunifanya nifike uwelewa bora na kujiandaa vyema kwa mitihani na kazi. Zaidi ya yote, mara nyingine naenda maktabini kushirikiana na wenzangu, kupata msaada, kutoka kwa maktibu na kuangalia rasilimali mpya. Kwa hivyo, maktaba ni sehemu muhimu sana kwa mafunzo, utafiti na kujenga nidhamu ya masomo. Kwa kifupi, mimi huenda maktabani mara kwa mara kwa sababu ni kitovu cha maarifa na nafasi nzuri ya kujifunza kwa utulivu.

Ndiyo ninapenda hesabu ingawa si kila siku mimi hupenda hesabu Napenda hesabu kwa sababu inanifundisha kufikiri kwa kina na kwa mpangilio kila tatizo la hesabu lina hatuwa zake na ukifuata kwa umakini unaweza kufikia jibu sahihi Hii ujenga uvumilivu na kunisaidia hata katika kutatua matatizo ya maisha ya kila siku Napenda hesabu kwa sababu zina matumizi halisi katika maisha kuhesabu pesa, kupanga bajeti, kupima munda, na hata kupanga ratiba. Hivyo, hesabu si nadharia tu bali ni ujuzi utaotumika kila siku. Zaidi ya hayo, ninapopata jibu sahihi baada ya kufikiri kwa munda, inajenga hisia za ushindi na kujiamini. Hata kama wakati mwingine ni changamoto, napenda jinzi hesabu hunilazimisha kutotumia au kubahatisha bali kufikiria kimaantiki. Kwa kifupi, napenda hesabu kwa sababu inakuza akili, uvumilivu na uwezo wa kutatua matatizo, na hiyo ni sifa muhimu sana katika masomo na maisha.

Kinywaji ninayopenda kunywa asubuhi ni chai ya moto. Chai husaidia kuamsha mwili na akili baada ya usingizi wa usiku. Harufu yake ya kupendeza na latha ya kipekee hunifanya nijisikia mtulivu na tayari kuanza shughuli za siku. Pia ni rahisi kuanda na ninaweza kuongeza maziwa sukari na viungo kama tangawizi kulingana na ladha ninayopendelea. Zaidi ya hayo, kunywa asubuhi ni desturi nzuri ya kuanza siku, inanipa muda kidogo wakupumzika kutafakari na hata kupanga ratiba ya siku, ni kama ni mwanzo wa utulivu kabla ya shinikizo la kazi au masomo. Baadhi ya siku, kama napenda kitu kidogo cha nguvu zaidi, huenda nikachanganya chai na mkate au mandazi. Jambo linaloongeza furaha kulilisha njaa ya subuhi. Kwa kifupi, chai nikinywaji ninachokipenda asubuhi kwa sababu kinanifurahisha kunipa nguvu na kunisaidia kuanza siku kwa njia nzuri.

Kwa kawaida na chaji vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na matumizi yangu ya siku simu huichaji mara moja kwa siku kwa sababu naitumia sana kupiga simu whatsapp kusoma habari mtandaoni na wakati mwingine kusikiliza muziki kutumia simu siku nzima kuna sababisha betri kushuka haraka hivyo kuchaji kila siku ni lazima na iwe tayari Kwa siku itakayofuata kwa upande wa laptop na itaji maramoja kwa wiki hasa kwa sababu naitumia zaidi kwa masomo na kazi maalum kama kuandika kazi kusoma na kufanya utafiti betri ya laptop hudumu kwa mda mrefu zaidi ikilinganishwa na simu hivyo haitaji kuchajiwa mara kwa mara pia kujitahiji kuchaji vifaa mapema kabla betri haijashuka sana ili kulinda afya ya betri na kuepuka usumbufu kwa vifaa kuzima gafla.

Jilinda kutokana na vitisho vya mtandao ni jambo muhimu sana kwa sababu internet ni sehemu kubwa ya mawasiliano, lakini pia inaweza kuwa hatari ikiwa haiylangaliwi kwa umakini. Kwanza napata ufahama wa hatari inaoweza kutokea vitisho vya mtandao vinaweza kuwa kama hila za mtandaoni ujumbe wa kuuzi na matangazo ya sio ya kweli kuona au kukutana navyo kuna nifundisha kuwa makini na watu ninaowajua mtandaoni kutokopa taarifa za binafi kirahisi Pili, kujifunza kutokana na vitisho kuna nisaidia kuboresha usalama wangu wa mtandaoni. Nimejifunza kutumia nywila dhabiti, kuhifathi data yangu kwa uangalifu kwa kutumia mpangilia wa faraga wenye mitandao ya jamii. Hii ni njia ya kuzuia, kuibiwa na kudanganywa. Tatu, vitisho vinanifundisha kubaini habari zisizo sahihi si kila siku kinachonekana mtandaoni chakweli, ivyo lazima ni chambue chanzo, uhakiki, watarifa na kutuamini kila kitu bila kuthibitisha. Mwishi pia ninajenga ufahamu kwa kuwasiliana kwa heshima mtandaoni kuona vitisho au maneno mabaya vinanifundisa kuwa kubeba heshima na uvumilivu hata mtandaoni ni muhimu ili kuepuka kuhuthi wengine.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana asaa pale inapowezekana kuwasiliana uso kwa uso kuna nisaidia kuelewa hisia na lugha ya mwili ya mtu mwingine kama tabasamu, sauti na mkao mambo ambayo ayapatikani kirahisi kwenye maandishi au kwenye mazungumzo ya simu hii husaidia kufanya mawasiliano yawe wazi zaidi na kupunguza kutoelewana Hata hivyo kwa mazingira ambayo hatuwezi kukutana simu na ujumbe wa maandishi pia inatumika sana simu ni nzuri kwa maelezo ya haraka na muhimu ili ilhali ujumbe hufaa kwa mawasiliano ya kawaida au pale ninapohitaji muda wakufikiria kabla ya kujibu Kwa ujumla napendelea kuchagua njia ya mawasiliano kulingana na hali ana kwa ana mambo nyeti au muhimu simu au ujumbe kwa mambo ya kawaida. Hii hunisaidia kuwasiliana kwa ufanisi na kudumisha mahusiano mazuri.

Kila siku natumia zana kathaa za dijiti ambazo ufanya maisha ya kazi na masomo kuwa rahisi zaidi. Kwanza, kompita ni muhimu sana huinua kazi za masomo kama kuandika ripoti, kuandaa mawasilisho, kufanya utafiti mtandaoni, kusoma makala au vitabu na vya kielektroniki, kompita pia ni muhimu kwa mawasiliano kupitia baruapepe au zoom. Pili, simu ya mikononi. Hii sii tu ya kupiga au ya kutuma ujumbe bali pia kutumia mitandao ya kijamii, kalenda na baadhi ya apps za elimu kama vile kujifunza lugha au kusoma kosi mtandaoni. Tatu, interneti na programu za kuhifavi data. Cloud storage ni muhimu. Hizi zina rahishisha kupata faili yoyote popote na kushirikiana na wengine bila kikwazo. Zaidi ya hayo apps za kupanga mda na mahesabu pia kuzitumia kila siku zinasaidia kupanga ratiba kuweka kumbu kumbu na kufatilia maendeleo ya kazi na masomo kwa kifupi zana za dijiti ninazotumia kila siku nizile zinazorahisisha mawasiliano kazi masomo na kupanga mda na kufanya kila siku kuwa rahisi na enye tija.

Napenda mikutano yenye mipangilio na yenye lengo la wazi zaidi kuliko mikutano isiyo rasmi na yenye muundo Mikutano kama hii hupunguza kupoteza muda na kufanya kila anayehudhuria ajue kilichotarajiwa Kila mtu anapewa nafasi ya kuzungumza kutoa maoni au kutoa taarifa na matokeo ya mikutano huwa wazi na yenye kutekelezeka Pia napenda mikutano ambapo watu hushirikiana kwa heshima na uvumilivu hii hufanya mazungumzo kuwa na maana hutoa nafasi ya kubadilishana mawazo na kuunda mazingira mazuri ya kufanya maamuzi Zaidi ya hayo Napenda mkutano inayolenga kutatua tatizo au kupanga shughuli badala baada ya zile zinazojumuisha au kuzungumzia bila mwngozo mkutano mzuri hulazimika na maamuzi hatua na kutekeleza majukumu yaliyoelezwa wazi kwa kifupi napenda mikutano iliyo na mipangilio enye malengo wazi heshima na hatua zinazo tekelezeka Kwani kufanya muda wa mkutano kuwa na tija na matokeo chanya.

Mimi hutumia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ni jukwaa la mtandao linalowezesha watu kuwasiliana, kushirikiana na kubadilishana tarifa za mtandao. Hii inamanisha kuwa watu wanaweza kuandika ujumbe kushiriki picha, video, habari na maoni yao na wengine bila kuhitaji kuwa pamoja ki biolojia. Mifano marufu ya mitandao ya kijamii ni kama vile Facebook, Instagram, Twitter au X, TikTok na WhatsApp Kila moja inasifazaki ya kwanza kuwasiliana na familia na marafiki Unaweza kushiriki habari picha na matukio ya kila siku na marafiki ya pili kupata habari na elimu mitandao hutowa makala, video za elimu na matangazo ya kozi mitandaoni Tatu, burudani. Unaweza kutazama video, memes na kujiunga na vikundi vya muziki, michezo na hubi zako. Ya nne, kuunda mtandao wa kitaaluma kama LinkedIn kuna saidia kushirikiana na wenzako kupata fursa za kazi kujifunza ujuzi mpya. Hata hivyo, mtandao ya kijamii inahataripia kama vile vitisho hapari zisizo sahihi au wakati mwingine kupotea bila faida. Kwa hivyo, ni muhimu kutumia kwa busara, kuthibiti mda na kuzingatia usalama amtandaoni. Kwa kifupi, mitandao ya kijamii ni zana ya mawasiliano, elimu, burudani na kushirikiana lakini inahitaji uangalifu na nizamu.

Kazi ninayopendelea ni mazingira tulivu, safi na yenye mpangilio mzuri kwanza ninapenda mahali pa kazi palipotulivu ambapo hakuna kelele nyingi zinazopotosha mawazo. Hii hunisaidia kujikita kwenye kazi yangu kwa umakini na kufanya kila jambo kwa ufanisi. Pili, napenda mazingira yenye usafi na mpangilio. Meza safi vifaa vyote vikiwa tayari na mwanga mzuri kunafanya kazi kuwa rahisi na kurahisishwa kwa umakini. Pia hutoa hisia za utulivu na kuridhika tatu Napenda mazingira ya kazi yenye ushirikiano na heshima kati ya wenzangu Wakati timu inashirikiana vizuri, kunasaidia kushirikiana kimawazo kupata msaada pale ninapohitaji na nafanya kazi iwe rahisi zaidi na yenye furaha Zaidi ya hayo, napenda mazingira yenye motisha kidogo kama picha za kupendeza mimea au mwanga wa asili Hii husaidia kuboresha hali ya akili, kuongeza ubunifu Kwa kifupi, napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu safi mpangilio mzuri ushirikiano na mvuto kidogo wa kuona.

Wakati wa mgogoro na mtu, ninajitahidi kubaki mtulivu kusikiliza na kutafuta suluhisho badala ya kuchemka na kulalamika. Kwanza, ninasikiliza kwa makini upande wa pili. Kujua sababu ya mgogoro na hisia za mtu mwingine, kunasaidia kuelewa tatizo vizuri na kupunguza kutoelewana. Mara nyingi, mgogoro hutokea kwa sababu kuna mawasiliano yasiyoeleweka au zana zisizo sahihi. Pili, ninazungumza kwa utulivu na heshima. Badala ya kutumia maneno makali au kulalamika, ninaeleza mawazo yangu kwa uwazi na kwa heshima. Nikieleza, ni nini kilichonifanya nijisikia vibaya na kutaka nini kifanyike. Tatu, ninatafuta suluhisho la pamoja. Badala ya kushindana na kutafuta kushinda. Ninajaribu kuona njia ya kukabiliana na tatizo ili pande zote zipate suluhisho zinazofaa Hii husaidia kurekebisha uhusiano na kuondoa mzozo haraka Mwisho ninafikiria kujifunza kutokana na mgogoro Kila mgogoro ni fursa ya kuboresha mawasiliano shughulikia hisia zangu na za wengine na kujenga uvumilivu na heshima kwa watu wengine Kwa kifupi, wakati wa mgogoro, ninafanya mambo matatu makuu, kusikiliza, kuzungumza kwa heshima na kutafuta suluhisho.

Zawadi nzuri niliyowahi kupokea ni zawadi ya kitabu kizuri chahadithi. Kilichonipa mskumo wa furaha. Nilifurahi sana kwa sababu kilinifundisha mambo mapya na kunipa wakati mzuri wakusoma. Pia, zawadi nyingine nzuri ni kama saa ya mkononi niliyopewa na rafiki yangu. Kila nikiiangalia ninakumbuka urafiki wetu na mawazo mazuri. Zawadi nzuri ni ile ambayo situ inayofurahisha bali pia inamaana kwa moyo kwa mfano. Kitabu nilichopokea cha hadithi nilipatiwa na mtu wakaribu kwangu. Kitabu hicho hakikuwa tucha kusoma bali kilinifundisha mambo mapya kunitia moyo na kunipa furaha ya kweli. Kila nilipo kipitia. Nilifurahi kwa sababu mtu aliyetoa kitabu alitambua kile ninachopenda na mahitaji yangu ya akili. Pia nilipo kea saaya mkononi kama zawadi kutoka kwa rafiki yangu. Kila nikiangalia saa hio, siyo tuu kwamba ninaona muda. Bali pia nakumbuka urafiki wetu mawazo mazuri na wakati tuloshirikiana. Hii inafanya zawadi hiyo kuwa ya kipekee kuliko vitu vingine vya kawaida. Kwa kifupi, zawadi nzuri ni ile ambayo inaonyesha mapenzi uelewa na heshima siotu thamani yake ya kifedha.

Nashiriki vipaji na ujuzi katika jamii yangu kwa njia mbali mbali zinazolenga kusaidia wengine na kuimarisha mshikamano wa jamii, hivi ndivyo ninavyofanya kwa undani kwanza kushirikisha maarifa na ujuzi. Ikiwa nina ujuzi fulani kama kufundisha, kushona, kilimo au matumizi ya teknolojia nawafundisha wengine haswa vijana na watoto. Hii husaidia kujijenga uwezo na kujitegemea na kuboresha maisha yao. Pili, kushiriki katika shughuli za kijamii najitolea kushiriki katika kazi za pamoja katika usafi wa mazingira, upandaji miti na michango ya kusaidia wahitaji. Hapa ninatumia nguvu, mda na mawazo yangu kwa manufaa ya wote. Tatu, kutoa ushauri na msaada wa kimaadili Wakati mwingine, watu wanahitaji mtu wa kuwasikiliza na kuwashauri na shiriki uzoefu wangu kuwasaidia kufanya maamuzi bora na kujenga maadili mema katika jamii nne kuendeleza vipaji vya wengine na watia moyo watu wenye vipaji kama michezo sanaa na muziki kwa kuwapa nafasi ushauri na kushirikiana nao ili vipaji vyao vitambulike na kukua Kwa ujumla kushiriki vipaji na ujuzi katika jamii kunajenga umoja, kunaleta maendeleo na kuimarisha mahusiano mema katia wana jamii ni njia ya kurudisha mema kwa jamii na kuchangia katika maendeleo ya watu wote.

Njia au mikakati ni nayotumia kushugulikia mabadiliko kazini ni kwa namna ya strategia kama ifuatavyo kwanza kukubali mabadiliko kwa mawazo chanya. Njia ya kwanza ya kushambulia mabadiliko ni kukabili mapema. Badala ya kupinga au kuhofia mabadiliko mtu anachambua faida ya nachangamoto zake kisha anajiandaa kwa mfano Ikiwa shirika lina tengeneza mfumo mpya wa kompyuta, naweza kujifunza mfumo huo mapema badala ya kusubiri hadi mwisho. Pili, kujifunza ujuzi mpia. Mabadiliko mara nyingi hufanya ujuzi wa zamani usitoshe. Njia ya kushambulia ni kuzidi kujifunza ujuzi mpya unaohitajika. Kwa mfano, wafanyi kazi wanaweza kujiandaa kwa mafunzo, seminar au kusomea kitengo kipi cha kazi. Tatu, kutoa mawazo na ushirikino. Ni njia nyingine ya kushiriki kamilifu kwenye mchakato wa mabadiliko ni kutoa maoni kushirikia na na wenzako na kusaidia kuleta suluhisho badala ya tu kukosoa mabadiliko hayo. Hii inaonesha kwamba unashambulia mabadiliko kwa nguvu ya kujenga siya kupinga Nne, kusimamia hali ya hisia mabadiliko mara nyingi huleta wasiwasi na hofu kushambulia mabadiliko kuna maanisha kuthibiti hisia zako, kuwa na subra na kuzingatia malengo makubwa Hii inasaidia kuepuka migongano na kuboresha morali kazini ya tano, kuibua furusa ndani ya mabadiliko Badala ya kuona mabadiliko kama kizuizi, mtu unashambulia mabadiliko na kutafuta furusa mfano, mabadiliko ya shirika yanaweza kukupa nafasi ya kuonyesha uongozi, kujifunza ujuzi mpya au kupandishwa cheo Kwa ufupi, kushambulia mabadiliko kazini, si kupinga tu, bali kukazia katiza hofu, kujiandaa, kushirikiana na kutumia mabadiliko kama fursa ya maendeleo.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni januari kwa sababu ni mwezi wangu wakuzaliwa na pia ni mwanzo wa mwaka mpya. Hii inafanya mwezi kuwa maalum sana kwangu kwa sababu unachanganya furaha binafsi na matarajio mapya katika maisha. Kwanza kwa kuwa ni mwezi wangu wakuzaliwa ni nasherehekea na familia marafiki na wapendwa. Ni wakati wakufuraha, zawadi na kumbu kumbu nzuri ambazo zinabaki kwenye moyo wangu. Kila mwaka, mwezi huu unanifanya nijisikie maalum na kuthamini maisha yangu pili. Januari pia ni mwanzo wa makampya. Hivyo huwa na macho ya matumaini na mipango mipya. Ni wakati wakuweka malengo mapya, kuanza tabia nzuri na kujiandaa kwa changamoto na fursa za mwaka mzima. Hii inafanya mwezi huu kuwa changamoto ya motisha na kuibua hamasa ya kufanya vizuri Kwa kifupi, januari ni mwezi wa furaha binafsi na matumaini mapya Hivyo unachanganya sherehe ya maisha yangu na ndoto za mwakamzima.

Ninapenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali lakini hasa vinavyonipa maarifa msukumo na burudani. Ya kwanza, vitabu vya hadithi na riwaya. Ninapenda kusoma riwaya na hadithi zinazoshugulikia hisia za binadamu, mashujaa au maisha ya kila siku. Vitabu hivi vina nifanya kujisikia sehemu ya hadithi, kuniruhusu kuishi maisha ya wahusika na kuipanua mtazamo wangu kuhusu tabia na tamaduni tofauti tofauti. Pili, vitabu vya maarifa na sayansi. Pia ninapenda vitabu vinavyoeleza sayansi, teknolojia na historia. Vinanipa maarifa mapya kunifundisha mambo ambayo sikua najua na kunifanya nijisikie mwenye uelewa zaidi kuhusu dunia inavyonizunguka. Tatu, vitabu vya kuendeleza nafsi. Napenda pia vitabu hivi kwa kuwa vinaboresha maisha yangu binafsi usimamizi wa muda na mbinu ya kufanikisha malengo vinanipa motisha ya kufanya mambo mazuri na kujenga tabia nzuri. Nne vitabu vya burudani mara nyingine napenda vitabu vya vichekesho au vya siri yakuvutia ambavyo hunifanya nipumzike nicheke na kusahau msongo kila siku.

Napendelea suruali zaidi kuliko sketi kwa sababu inanipa uhuru na urahisi wa kutembea na kufanya shugli mbalimbali bila kizuizi. Suruali ni nzuri kwa sababu inaweza kutumika katika mazingira tofauti, iwe kazini, shuleni au kwenye michezo na matembezi ya kila siku. Pia, suruali hutoa faraja ya hali ya juu ikilinganishwa na sketi. Hasaa wakati wa kufanya kazi au shugli za kimchezo. Inarahisisha kuishi kwa uhuru na kujihisi salama. Huku bado ikibakia kuwa ya mtindo na inayofaa katika mtindo tofauti tofauti. Zaidi ya yote napenda suruali kwa sababu inaweza kuwa na rangi muundo na mitindo tofauti ambayo inafaa kwa tabia zangu za kila siku. Ikiniwezesha kuonyesha mitindo, mitindo yangu binafsi bila kuathiri harakati zangu. Suruali inaweza valiwa katika mikutano ya kazi, shuleni, pahali popote pale bila watu kukuangalia. Suruali pia ina heshima zake.

Napendelea mahali tulivu, safi na yenye mandhari ya kuvutia, hii ni kwa sababu napata amani ya akili, na nafasi ya kupumzika pale Jambo ambalo linanifanya nijisikie vizuri, na kuzingatia mawazo yangu bila usumbufu. Kwa mfano, napenda kuwa mahali panapo mimea, miti, au bustani kwa sababu husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kunipa hisia za furaha na utulivu. Vile vile, napenda mahali panapo mwanga mzuri, na anga wazi kwa sababu kuna nipa hamasa ya kuwa makini, kusoma au kufanya kazi kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, napenda mahali panapo watu wenye tabia nzuri, na mazingira ya ushirikiano kwani husaidia kuendelea kujifunza, kushirikiana na wengine, na kujenga mahusiano mema Kwa kifupi, napendelea kuwa mahali panapo changanya utulivu, uzuri wa asili, mwanga mzuri na watu wenye heshima kwa sababu ni mahali pana nifaa kimawazo, kihisia na kimaadili.

Nina mfuga paka kama mnyama wangu wakufugwa na ninampenda sana kwa sababu ni mnyama mtulivu msafi na mwenye urafiki, Paka hunipa faraja na furaha hasaa ninapokuwa nyumbani baada ya kazi au shugli za siku nzima. Kwanza paka ni mnyama mwenye usafi hupenda kujisafisha mara kwa mara kwa hivyo hahitaji kazi nyingi za usafi Pia ni mnyama anaye jitegemea lakini bado anaonyesha upendo wake kwa kunifuata kulala karibu nami na kucheza nami. Pili paka hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kucheza nae na kumuona akicheza kuna nifanya nitabasamu na kusikia vizuri sauti yake inaniletea utulivu na amani. Zaidi ya hayo paka husaidia kudhibiti panya na wadudu wa nyumbani. Hivyo anachangia usalama na usafi wa mazingira ya nyumbani, Ninapenda paka sana.

Wakati ninapohitaji msaada kazi ninapitia hatua kadhaa za kuhakikisha ninaweza kupata msaada unaofaa na haraka huku nikihakikisha kazi inaendelea kwa tija Kwanza natambua tatizo kwa uwazi. Kwanza naelewa vizuri ni nini hasa ni na nacho hitaji msaada nacho. Hii ni muhimu ili kuweza kueleza tatizo kwa mtu mwingine bila kuchanganya mambo mengine. Pili kuwasiliana kwa mtu sahihi baada ya kutambua tatizo ninawasiliana na mfanyikazi mwenzangu msimamizi au mtaalamu anayejua au ana uwezo wa kusaidia kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima kuna hakikisha msaada unanipa maana kutoa maelezo kamili Ninasema maelezo yote muhimu kuhusu tatizo ili mtu anayesaidia aweze kutatua suluhisho sahihi bila usumbufu. Hii pia inahifadhi muda na kupunguza kutatizika kazini. Nne, kusikiliza ushauri na mwongozo. Ninapokea msaada najitahidi kusikiza kwa makini, kuelewa suluhisho na kuzingatia ushauri. Hii inasaidia kutatua matatizo kwa haraka na kwa ufanisi. Tano, kujifunza kutokana na msaada. Bada ya tatizo kutatuliwa, ninaangalia nini nimejifunza ili wakati mwingine nikiiwa na changamoto kama hiyo niweze kujishugulikia kwa uhuru. Kwa ufupi, ninapohitaji msaada kazi ninaeleza tatizo wazi nawasiliana na mtu sahihi na kusikiliza muongozo na kujifunza kutokana na msaada huo.

Mara nyingi wikendi nafanya mambo yanayonisaidia kupumzika, kujifurahisha na kujiendeleza binafsi baada ya kushughuli za wiki Kwanza natumia muda kupumzika nyumbani, kulala ya kutosha, kusikiza mziki na kutazama filamu na vipindi ninavyovipenda Hii hunisaidia kuondoa uchovu wa kazi na kunipa nguvu mpya Pili, natumia muda wa wikendi na marafiki na familia tunaweza kuzungumza kucheka kula pamoja Kutembeleana muda huu hunipa furaha na kujenga mahusiano imara Tatu, wakati mwingine natumia wikendi kufanya shughuli za kujiboresha na kusoma vitabu kupanga mipango ya wiki inayofuata na kujifunza vitu vipya Hii hunisaidia kukua kielimu na kimaisha nne Napenda kutoka nje kidogo kutembea kufanya mazoezi mepesi na kuenda mahali penye hewa safi ili kupumzisha akili Kwa kifupi Wikendi kwangu ni muda wa kupumzika kufurahia maisha kujijenga na kuimarisha mahusiano.

Mimi hupendelea mwanga wakati mwanga uli usio juu sana na usio chini sana na pendelea mwanga wa kutosha usiwe hafifu wala mkali kupita kiasi kwa sababu na nisaidia kuona vizuri, kuzingatia kazi na kujisikia huru Mwanga mzuri kupunguza uchovu wa macho na kunifanya nifanye kazi au kusoma kwa ufanisi zaidi Pia mwanga huleta hali ya uchangamfu na usalama Hasa nikiwa nyumbani au kazini unanipa hisia huleta hali ya uchangamfu na usalama Hasa nikiwa nyumbani na kazini unanipa hisia ya uwazi na kunifanya nijisikia mwenye nguvu na motisha Mwanga wa asili kama wajua ni bora zaidi Kwa sababu husaidia hata kuboresha hisia na afya ya akili Kwa kifupi, unapenda mwanga kwa sababu unanipa faraja umakini na mazingira mazuri ya kufanya shughuli zangu za kila siku.

Harufu ni nayoipenda zaidi ni harufu ya chakula kinapopikwa, hasa chai ya maziwa na moto wa mandazi mapya. Harufu hii unigusa sana kwa sababu inaleta hisia za faraja, upendo na kunikumbusha nyumbani. Kila ni napohisi harufu hii na kumbuka nyakati za asubuhi au jioni nikiwa na familia. Tukikaa pamoja, tukizungumza na kucheka. Unifanya ni kumbuke utulivu wa nyumbani, sauti za wapendwa na hisia za kula ya kuwa salama na kupendwa Pia napenda harufu ya maua hasaa enye harufu laini Harufu ya maua unifanya ni jisikia mtulivu na mwenye furaha na unikumbusha mazingira ya asili bustani na nyakati za kupumzika pia bila mawazo mingi. Kwa upande wa manukatu Napendelea manukato enye harufu ya upole na usafi. Harufu hii unifanya nijisikie nadhifu nikiwa na kujiamini na kunikumbusha matukio mazuri kama sherehe safari na siku maalum. Kwa kifupi, harufu ninaipenda zaidi ni ile naionikumbusha na kati nzuri. Watu ninaowapenda na hisia za amani na kuraha, harufu ina nguvu kubwa kwa kuwamisha kumbukumbu na hisia za moyoni.

Napanga kazi zangu kwa utaratibu na umakini mkubwa ili kuhakikisha kila jambo kinafanyika kwa wakati na bila msongo wa mawazo hivi ndivyo ninavopanga kazi zangu kwa undani kwanza Ninatambua kazi zote ninazopaswa kufanya naandika na kuweka akilini orotha ya majukumu yangu ya siku wiki au muwezi hii unisaidia kuona kazi zote kwa ujumla na kuepuka kusahao mambo muhimu Pili, napanga kulingana na kipa umbele na jagua kazi zilizo muhimu na za haraka nifanyi kwanza kisha zile ambazo zinaweza kusubiri kidogo njia hii unisaidia kutumia mda wangu kwa busara na kuepuka haraka zisizo za lazima Tatu, nagawa kazi katika vipande vidogo vidogo kazi kubwa ni nazingawa katika hatuwa ndogo ili ziwe rahisi kutekelezwa na kunipa mutisha ya kukamilisha hatuwa moja bada nyingine nene. Najwekea mda maalu mwa kila kazi hili unisaidia kuzibiti mda wangu na kuhakikisha situmia mda mwingi kupita kiasi kunye kazi moja huku nyingine zigisahaulika tano. Na jiandaa kwa mabadiliko, najua sii kila kitu ufanyika kama nilivyo panga hivyo uwa tayari kurekebisha ratiba yangu inapobidi bila kukatatamaa. Kwa kifupi, napanga kazi yangu kwa oroza, vipa umbele, ugawaji wa kazi, kusamimizi wa mda na kubadilika kulingana na hali. Jambo linaloni isaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kwa utulivu.

Ndiyo. Napenda kukimbia hasa kukimbia taratibu au jogging. Napenda kukimbia kwa sababu ni mazoezi rahisi lakini ya faida nyingi sana kwenye mwili na akili. Kwanza kukimbia kuna nisaidia kueka mwili wangu katika afya jema, kusaidia kuimarisha moyo, mapafu na misuli ya miguu. Hii husaidia kudumisha uzito mzuri na kuongeza mwili nguvu katika mwili. Pili kukimbia kuna nisaidia kupunguza msongo wa mawazo ni kikimbia akili yangu hutulia mawazo mengi hupungua na hisi ni kiwa huru ni wakati mzuri na kujitafakari na kusikiliza muziki ninao upenda Tatu napenda kukimbia kwa sababu hai ni garumu chochote na naweza kufanya popote nje, barabarani, uwanjani au bustanini Pia hunipa nafasi ya kufurahia mazingira na hewa safi. Kwa kifupi, napenda kukimbia kwa sababu hunifanya ni jisikie mwenye afya, mtulivu, mwenye nguvu, kimwili na kiakili.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na imekuwa uzoefu wenye maana sana kwangu. Kwanza, nilijitolea kusaidia katika shughuli ya jamii kama usafi wa mazingira, upandaji miti na kusaidia kwenye hafla za kijamii. Kazi hii, hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kuchangia katika maendeleo ya jamii. Pili, nimewahi kujitolea kuwasaidia watu wanaohitaji. Kwa mfano, kusaidia watoto au wazee kwa kuwapa msaada mdogo kuwasikiliza na kuwasaidia kazi ya kila siku. Hii hunifundisha huruma uvumilivu na thamani ya kusaidiana. Tatu kazi ya kujitolea imenisaidia kujifunza ujuzi mpya kama kufanya kazi kwa timu. Kuwasiliana vizuri na watoto kwa uti na kusimamia muda wangu Pia hunijenga kujiamini na kuwa na moyo wa kuwajibika. Kwa kifupi, kazi ya kujitolea imenipa furaha ya ndani uzoefu wa maisha na nafasi ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo.

Ndiyo nimewahi kujifunza kucheza gitaa na ilikuwa safari ya kuvutia na yenye changamoto pia kwanza nilianza kujifunza misingi ya gitaa kama kushika gitaa vizuri kujua majina ya nyuzi na kupiga kamba za msingi (Codes) mawazoni haikuwa rahisi kwa sababu vidole vilikuwa vinauma na mikono haikuwa imezoea lakini kwa mazoezi ya mara kwa mara nilianza kuzoea pili kujifunza gitaa kulinifundisha uvumilivu na nidhamu nililazimika kufanya mazoezi kidogo kidogo kila siku ili kuboresha uchezaji wangu kila nilipoanza kusikia sauti nzuri nikipiga gitaa ilinipa furaha na motisha ya kuendelea kujifunza zaidi Tatu gitaa ilinisaidia kujieleza kihisia nilipocheza niliweza kuonyesha hisia zangu kupitia mziki furaha huzuni na utulivu pia ilinisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa burudani Kwa kifupi kujifunza kucheza gitaa kulikuwa uzoefu wakujenga na kufurahisha na wakunisaidia kukua kibinafsi hata kama haikuwa ya kitaaluma.

Ninapo hitaji kusubiri kwenye mstari au foleni mara nyingi najihisi mwenye subira lakini pia wakati mwingine uchoka kidogo hasaa foleni foleni ndefu hata hivyo najitahelidi kutumia mda huo kwa njia chanya Kwanza, ninajikumbusha kuwa kusubiri nisehemu ya maisha na hasira haitaongeza kasi ya mambo. Hii unisaidia kutulia na kubaki na mtazamo mzuri. Pili, wakati nikiwa kwenye foleni na weza kutumia mda huo kufikiria kupanga mambo yangu na kuangalia simu kwa kiasi. Hii ufanya mda upite haraka bila kuhisi kuchoshwa sana. Tatu, kusubiri kwenye foleni kumenifundisha uvumilivu na nidhamu kwa sababu kila kitu kupatikana, si kila kitu kinapatikana kwa urahisi au maramoja, pia hunisaidia kuelewa na kuwa heshimu wengine walokuja kabla yangu. Kwakifupi kusubiri kwenye foleni kumenifanya nijisikie mtulivu kiasi mwenyesubra na nimejifunza kuvumilia hata kama wakati mwingine si jambo linalo nifurahisha sana.

Napenda kufanya mambo mengi ya kufurahisha na marafiki zangu hasaa yale yanayo ongeza furaha, ukaribu na kumbukumbu nzuri. Kwanza, napenda kukaa na kuzungumza nao. Tunaweza kukutana nyumbani kwenye mkahawa au hata nje tukitembea. Kuongea na kucheka pamoja kuna saidia kupunguza msongo wa mawazo na kuujenga uhusiano wetu kuwa karibu zaidi. Pili, napenda kula au kupika pamoja nao. Tunapenda kushiriki chakula kama chipsi mandazi na vyakula vingine tunapovipenda. Hili huleta furaha na mshikamano zaidi katiyetu. Tatu, tunapenda kutazama filamu na kusikiliza muziki pamoja. Wakati mwingine tunaangalia filamu za kuchekesha au kusikiliza nyimbo tunazozipenda. Jambo linalotufanya tufurahie muda wetu. Nne napenda pia kutoka nje kidogo kama kutembea kufanya mazoezi mepesi na kutembelea maeneo mpya mapya hii hutupa nafasi ya kufurahia mazingira na kujenga kumbukumbu za pamoja Kwa kifupi napenda kuwa na marafiki zangu kwa kufanya mambo yanayotuleta karibu yanayotuforahisha na yanayo imarisha uhusiano wetu.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu ni shugli inayonipa amani furaha na hisia ya utimilifu Kwanza kulima bustani kuna nisaidia kuungana na asili, kutembea kati ya mimea, kuipanda mbegu na kuona mimea ikiwa karibu na nifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha Pia ni shugli ya kujitolea na kustarehesha kukula na kunywa chakula kilichopandwa kwa mikono yangu kuna nipafuraha kubwa na kujivunia na pia kuna nifundisha uvumilivu kwa kuwa mimea inahitaji mda kukua Tatu, kulima bustani kuna nisaidia kujifunza mambo mapia kuhusu mimea, mbegu, udongo na mvua Kila mwaka ni fursa ya kuboresha mbinuzangu za kupata matokeo bora zaidi Nne, bustani ni chanzo cha afya na cha kulabora mimea ni nayolima kama mbegu matunda na mimea kienyeji huchangia lishebora na pia hunisaidia kuwa na mtindo wa maisha wa afya Kwa kifupi, napenda kulima bustani kwa sababu ni burudani, elimu, afya na njia ya kuungana na asili na hunipafuraha kubwa kila siku ni napoangalia kazi yangu kikuwa na kuzaa matunda.

Napendelea kuongea zaidi kuliko kuandika kwa sababu kuongea kuna nipa nafasi ya kujieleza kwa uhuru na kwa haraka Kwanza ninapoongea ninaweza kueleza mawazo na hisia zangu moja kwa moja bila kutumia muda mwingi kufikiria maneno ya kuandika Hii hunifanya nijisikie huru na kujiamini zaidi hasaa ninapozungumza na watu ana kwa ana Pili, kuongea kuna nisaidia kujenga mahusiano. Mawasiliano ya mdomo, huniruhusu kusikiza sauti, kuona hisia na kuelewa mtu mwingine kwa undani zaidi. Hii huimarisha uwelewano na mshikamano. Tatu, kuongea kuna nipa majibu ya haraka. Ikiwa ni na swali au wazo, kuongea kuna nisaidia kupata marejesho papo hapo. Tofauti na kuandika ambako huweza kuchukua muda. Ata hivyo, ninaona kuandika pia ni muhimu, hasa pale ninapohitaji kueleza mambo kwa utulivu kwa kina na kwa kuyaweka kumbukumbu. Kwa kifupi, napendelea kuongea kwa sababu ni rahisi, haraka na hujenga husband, ingawa kuandika pia kuna nafasi ya kulingana na mazingira.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa mpangilio makini na kwa malengo. Ili kwa kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa ufanisi na kwa utulivu. Kwanza, natambua kazi zote za wiki. Kwanza, ninaangalia majukumu yote ninayopaswa kufanya wiki hiyo. Iwe mkutano ripoti au kazi za kila siku. Hii inasaidia kuona kila kitu kwa uwazi na kuepuka kusahau jambo lolote muhimu kueka kipaumbele pili Kila kazi ina umuhimu wake kwa hivyo Ninaweka kazi kwa hivyo ninaweka kazi muhimu na za haraka kwanza Kisha zile zisizo za dharura njia hii inasaidia kutumia muda wangu vizuri na kuhakikisha malengo makubwa yanatimizwa kugawa kazi kila siku Ninagawa kazi ya wiki katika siku tofauti tofauti kulingana na uzito wake na muda unaohitajika Kwa mfano, kazi nzito hufanywa siku zilizo na nishati nyingi na kazi nyepesi hufanywa siku zenye shughuli nyingi kujiwekea muda maalum nne Kila kazi lazima inapangwa kwa muda maalum na kuweka kuepuka kuchelewesha kazi nyingine Pia ninaweka muda wa mapumziko ili niweze kurudi na nguvu mpya kueka nafasi ya mabadiliko Najua kila kitu kinatokea kama ilivyopangwa kwa hivo ninaweka nafasi ya kubadilisha ratiba pale inapohitajika bila kushusha tija ya wiki mzima sita kukagua mwishoni mwa wiki mwishoni mwa wiki ninapata kazi zilizo kamilika na kujifunza kutokana na changamoto Zilizojitokeza hii inasaidia kupanga wiki inayofuata kwa ufanisi zaidi.

Siku yangu ya kuzaliwa ni siku maalum kwangu na naisherekea kwa njia ni zilizo changanya, furaha, familia, marafiki na shukrani. Kwanza, siku naanza siku kwa shukrani. Naanza kwa kushukuru kwa maisha yangu, afya na fursa ya mwaka mpya wa maisha hii, unisaidia kuanza siku kwa moyo na furaha na mtazamo chanya. Pili naisherekea na familia na marafiki tunapanga kukutana kushiriki chakula kama keki matunda na vyakula ni navyopipenda. Mara nyingine tunasheka kuzungumza na kushiriki kumbuku mzuri katika mwaka ulopita. Hii unifanya nijisikie maalum na kupendwa tatu na penda kupokea zawadi ndogo na maneno mazuri kutoka kwa wapendwa wangu. Si zawadi kubwa pekee bali ni ishara ya upendo na kumbu kumbu ya kusherekea pamoja. Kila zawadi ni kumbu kumbu nzuri ya siku hiyo. Nne, siku ya kuzaliwa pia ni mda wa kutafakari na kupanga malengo ya mwaka unaofuata. Ninaandika na kufikiria malengo ya kielimu, kazi, maisha binafsi, na nikuwe na mwelekeo wa kufanya vizuri zaidi. Kwa kifupi, siku yangu ya kuzaliwa ni mchanganyiko wa shukrani, furaha na familia na marafiki. Zawadi ya kumbu kumbu na kutafakari malengo kila mwaka hunifanya ni jisikie mwenye furaha na matumaini mapya.

Ninapenda kwenda madukani wakati nina muda wa kutosha na si na msongo wa mawazo kama vile wikendi au baada ya kazi Kwanza, napenda kwenda madukani kupata mahitaji ya kila siku kama chakula, kinyuaji na vitu vidogo vya nyumbani Hii ni muhimu ili kuhakikisha maisha yangu ya kila siku yanaendelea bila usumbufu Pili, napenda kwenda madukani kupata vitu vinavyonifurahisha kama vile snacks, ice cream na vitu vidogo vya burudani Hii hunifanya nijisikie furaha na kutoa kidogo msongo wa kila siku Tatu, napenda kwenda dukani kuchunguza bidhaa mpya au kupata mawazo mapya Mara nyingi maduka yana vitu visivyokuwa nyumbani na ninafurahia kuona mitindo harufu na mbinu mpya za bidhaa nne, napenda kwenda madukani wakati sina kazi mingi kama asubuhi, jioni napumzikwa, kueleza foleni na kuhisi furaha ya kununua bila haraka.

Ninapendelea upepo wa asili kuliko ac kwa sababu unanipa hisia ya upepo wa asili nafaraja isiyo ya synthetic au ya kutengenezwa Kwanza upepo wa asili hunifanya ni jisikie mtulivu na huru Hasa nikiwa nje au kando ya dirisha lililofunguliwa sauti ya upepo, harufu ya mazingira na hisia ya hewa safi kuongeza furaha na kunipunguzia msongo wa mawazo. Pili, upepo ni bora kiafya. Hakuna kiasi cha synthetic au chembe-chembe cha hewa ya mashine. Hivo husaidia mwili kupumua kwa urahisi na kutoa hali ya kupumzika kiakili na kimwili. Tatu, napenda upepo kwa sababu ni bure na ni rafiki kwa mazingira tofauti na AC inayotumia umeme na kuingiza kemikali hewani. Upepo hutoa faraja bila gharama bila kuathiri mazingira. Hata hivyo, wakati joto linapopita kiasi au hewa nikali sana, AC inaweza kuwa ya muhimu kwa faraja zaidi na kulinda afya. Lakini kwa hali ya kawaida na pendelea upepo wa asili.

Kushughulikia wateja ni jambo muhimu kazini na mimi hufanya hivyo kwa uvumilivu heshima uwazi kuhakikisha wateja wanaridhika na huduma inafanikishwa kwa tija. Kwa maelezo zaidi ni kama kusikiliza kwa makini kwanza najitahidi kuwasikiliza wateja wote kwa makini kuelewa mahitaji yao, maswali na malalamiko yao. Hii ni muhimu ili nipate kuzingatia tatizo lao. Vizuri na kutua msaada unaofaa kuwasiliana kwa uwazi kwa heshima napendelea kuweka maendeleo wazi kutumia maneno mazuri na ku lugha yenye heshima ili wateja wafahamu kinachotokea na waone kuwa wanathaminiwa mawasiliano mazuri husaidia kuepuka kuchanganya na kutokuwa na muundo kutoa suluhisho kwa ufanisi Si kushughulikia wateja kwa kuwasikiliza tu ninatoa suluhisho zilizowafaa kwa haraka na kwa usahihi ili kuhakikisha matatizo yao yanafuatiliwa na kutatuliwa na wanaridhika na huduma Nne wateja kujenga uhusiano wa muda mrefu na wateja kwa kushughulikia kwa heshima na kwa uwazi ninajenga uhusiano na wateja Hii inasaidia wateja kurudi kuamini huduma na kuimarisha uhusiano wa kibiashara Tano, kufuata maadili na nidhamu Ninahakikisha kushughulikia wateja kufanya kwa nidhamu kwa wakati na kuzingatia maadili ya kazi ili wateja wahisi heshima na kwa utaratibu mzuri wa huduma Kwa kifupi, nashughulikia wateja kwa kuwasikiliza, kuwaheshemu, kutoa suluhisho haraka na kujenga kuaminiana na kufuata nidhamu.

Study muhimu kwa kazi yangu ni zile zinazo saidia kufanyikisha majukumu kwa ufanisi, kuwasiliana vizuri na kushugulikia changamoto, kwanza mawasiliano mazuri. Ni muhimu kuwa na uwezo wa kuwasiliana kwa uwazi, kwa heshima na kwa maneno sahihi. Hii husaidia kueleza majukumu na kuelewa maagizo na kushirikiana vizuri na wenzangu na wateja. Hili, usimamizi wa muda. Study hii inahusisha kupanga vizuri, kuweka kipaumbele na kutimiza majukumu kwa wakati. Hii ni muhimu ili kazi zote zifanyike bila kuchelewa na bila msongamano wa majukumu. Tatu, uvumilivu na nidhamu. Uvumilivu ni muhimu hasa hapale ni napokutana na changamoto, wateja wenye maswali mengi au wakati wa shinikizo. Nidhamu husaidia kufwata taratibu na kufanya kazi kwa ubora. Nne, ushirikiano na kazi ya timu. Kazi nyingi, kazini, inahitaji kushirikiana na wenzangu. Ni muhimu kuwa na study ya kushirikiana, kusikiliza mawazo ya wengine na kusaidia pale inapohitajika. Tano, kuchambua na kutatua matatizo. Study hii inahusisha kubaini tatizo haraka kuchambua suluhisho na kuchukua hatuwa zinazofaa. Hii inafanya kazi iwe yenye tija na changamoto zisilete msongamano mkubwa. Sita, ujifunzaji wa haraka. Kila kazi hubadilika kwa muda kwa hivo ni muhimu kuwa na study ya kujifunza haraka kuelewa mabadiliko na kuzoea mbinu mpya. Kwa kifupi, stadi muhimu kazini ni mawasiliano, usimamizi wa muda, uvumilivu, ushirikiano, tatuzi wa matatizo na ujifunzaji haraka.

Ndio, napenda hadithi za ajabu hasaa zile zinazochanganya msisimko, fantasia na mafundisho ya maisha Kwanza hadithi za ajabu hunipa burudani ya kipekee zinanipeleka katika dunia nyingine, dunia ya fantasia ambapo isiyo mambo yasiyo ya kawaida yanatendeka na kuniruhusu kujisahao na kuishi maisha ya wahusika. Pili, hadithi hizi hunifundisha mafunzo muhimu katika maisha Mara nyingi wahusika hupitia changamoto, msukumo na maamuzi magumu, jambo linalofundisha uvumilivu, ujasiri na maadili mema. Tatu, napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinachanganya ubunifu na mawazo ya kufikiria. Zinapanua mtazamo wangu kuniacha nikifikiria jee, kama lingenitokea kweli. Na hivyo kuimarisha fikra zangu za ubunifu. Nne, hadithi za ajabu pia hunifanya kusoma, kusikiliza kwa furaha. Kwa sababu kila tukio la ajabu huleta mshangao wa furaha na hisia za kushangazwa. Kwa kifupi napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinanipa burudani, mafundisho, ubunifu na mshangao.

Kumbukumbu nzuri ninayoikumbuka kutoka utotoni ni kutembelea mbuga ya wanyama na ilikuwa ya uzoefu na furaha kwanza nilishangaa sana kuona wanyama wa ajabu waporini kama simba twiga paa tembo na tembo kwa karibu nilifurahi kuona jinsi wanavyokula kuhamia na kushirikiana na wanyama wengine hii ilinifundisha kujifunza tabia za wanyama na heshima kwa uhai wa wanyama Pili ilikuwa ni safari ya kifamilia tuletembea pamoja tukacheka tukapiga picha na kuzungumza kuhusu wanyama Kila hatua iliniletea faraja na kunijengea furaha kumbukumbu nzuri na ukaribu wa familia tatu nilijifunza mengi kuhusu mazingira uhifadhi na wanyama umuhimu wa kulinda asili kutembea mbuga ya wanyama kulinifundisha kwamba wanyama wanahitaji hifadhi na tunapaswa kuwatunza nne nilihisi msisimuko na furaha isiyo ya kifani hasa nilipokaribia wanyama kwa karibu Kwa mara ya kwanza sauti zao harufu na mwendo wao ulinifanya ni hisi kama nipo penye hadithi ya pori kwa kifupi kumbukumbu hii nzuri ya utotoni ni ya furaha kuelimisha msisimuko na kuona wanyama wa pori.

Ninaishi katika nyumba ya kisasa ya familia yenye vyumba vyakutosha na bustani ndogo ya mbele, nyumba yetu ni ya sakafumbili yenye nafasi nzuri ya kupumzika na eneo la familia mbali na hilo tunasehemu ya jikoni yenye mwanga wa asili na sebule O ya kupumzika ambapo tunakaana familia au wageni mazingira ya eneoletu yenye utulivu na safi na kuna miti na mimea inayopendeza inayopatika na karibu eneo hili linausalama mzuri na wanajia jamii wenye ushirikiano jambo linalofanya kila siku kuwa salama na yenyefuraha Kuna shule maduka na barabara nzuri karibu Jambo linalofurahisha maisha ya kila siku nilihamia hapa miaka kadhaa iliyopita Hasa nilipohamia na familia yangu ili kupata maziingirabora ya kuishi na kustawi Tukiishi hapa nimefurahi utulivu, usalama na nafasi ya kuwa karibu na familia na marafiki Jambo linalofanya nijisikie nyumbani kwa kweli kifupi nyumbayangu na eneo ninayoishi ni salama tulivu na rafiki wa familia Limeunda kumbuku nzuri ya furaha na maisha mazuri.

Rafiki wangu wa karibu ni mtu muhimu sana katika maisha yangu na urafiki wetu umejengwa juu ya imani heshima na kusaidiana tulikutana kwa mara ya kwanza kazini mwanzoni tulikuwa tu wafanyikazi wenzangu tu tukizungumza kuhusu kazi na majukumu ya kila siku. Kadri muda ulivopita tulianza kuelewana zaidi kupitia ushirikiano kazini. Kushirikiana mawazo na kusaidiana kutatua changamoto za kazi. Hapo ndipo urafiki wetu ulipoanzia kukua taratibu. Changamoto kubwa tulikumbana nayo ilihusiana na shinikizo la kazi Kulikuwa na nyakati ambazo kazi ilikuwa ngumu, ratiba zilikuwa kali na msongo wa mawazo ulikuwa mkubwa Hata hivyo tulisimama pamoja tukatiana moyo kushauriana wakati mwingine kucheka ili kupunguza msongo Kwa pamoja tunapenda kuzungumza kushirikiana ki mawazo na kutumia muda wetu wa mapumziko pamoja Wakati mwingine tunakunywa chai au kahawa tunajadili maisha ya kawaida, ndoto zetu na mipango ya baadaye Pia tunasaidiana katika kazi na hata nje ya kazi pale inapohitajika Kila kitu kilichomfanya awe rafiki wa kweli ni uwezo wakunisikiliza bila kunihukumu kunipa ushauri wa kweli, kunisimamia wakati wafuraha na uzuni yeye ni mtu wa kuaminika, mwaminifu na mwenye moyo wa kusaidia.

Mahala pa kihistoria ningependa kutembelea sana ni Fort Jesus huko Mombasa. Ningependa kuenda hapo kwa sababu ni sehemu ya kihihistoria ndefu na kuvutia kuhusu ukoioni, biashara ya bahari na mungiliano wa tamaduni tofauti. Fort Jesus ilinijenga hamu kwa sababu inaonyesha historia ya wareno, waarabu na waingereza waliowahi kutawala pwani ya Afrika mashariki. Ningependa kutembea ndani ya ngome hiyo kuona vyumba vya zamani silaha na vielezo vina vieleza maisha ya watu wa zamani. Pia, ningependa kutembelea Gede Ruins karibu na Malindi. Mahali hapa pana historia ya mji wa swahili wa kale ningependa kujifunza zaidi kuhusu maisha, biashara na ustaarabu wa swahili wa zamani. Zaidi ya hapo, ningependa kutembelea kobifora au kariandusi kwa sababu ya umuhimu wake katika historia ya mwanadamu na mabaki ya kale. Haya ni maeneo yaliyosaidia kuelewa asili ya binadamu. Kwa kifupi, ningependa kutembelea maeneo ya kihistoria sababu yananisaidia kuelewa tukitoka, tulikotoka, kujifunza kutoka na nayaliyopita na kuudhamini utamaduni wa historia yetu.

Uzoefu wa kushangaza niliopata ni kutembelea mbuga ya wanyama mara kwa mara Nikiwa utotoni nishangaza kuona wanyama wa pori kama simba twiga Tembo na paa kwa karibu sana hii ilikuwa siyo tu burudani bali pia elimu kubwa Nilihisi msisimuko mkubwa Nilipokuwa nikiona jinsi wanyama wanavyosogea wanavyokula na kushirikiana sauti zao na mwenendo wao ulinifanya nihisi kama nipo katika hadithi ya porini Hapo ndipo nilijifunza heshima kwa wanyama na asili Zaidi uzoefu huu ulikuwa wa kushangaza kwa sababu nilishiriki na familia yangu tulicheka tulipiga picha kuunda kumbu kumbu na furaha ambayo tutaikumbuka Pia ilinifundisha uvumilivu na subira Kwa sababu baadhi ya wanyama walikua na tabia ya kuepuka watu na tulilazimika kuwa wenye utulivu na uangalifu Kwa kifupi uzoefu huu wa kushangaza ulinipeleka katika ulimwengu tofauti ukanipeleka karibu na hao wanyama na kuunda kumbukumbu ya furaha na elimu jambo ambalo bado linanifanya nichangamke ninapolikumbuka.

Kufanya kazi na timu ya mbali au remote team kwa ufanisi kunahitaji nidhamu, mawasiliano mazuri na mpangilio mzuri wa kazi. Kwanza, mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara ni msingi. Natumia zana kama barua pepe ujumbe wa papo kwa hapo na mikutano ya mitandaoni ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu, muda wa mwisho na matarajio. Pili, napanga kazi kwa malengwa yaliowazi Kila mshiriki wa timu anajua anachotakiwa kufanya lini na kwa kiwango gani. Hii inapunguza mkanganyiko na kuongeza uwajibikaji. Tatu naheshimu muda wa kila mtu hasa kuwa na timu ya mbali inaweza kuwa katika maeneo tofauti ya saa Ninahakikisha mikutano inapangwa kwa wakati unaofaa nikizingatia ratiba zilizokubaliwa Nne Natumia zana za ushirikiano kama kalenda ya pamoja majedwali ya kazi na nyeraka za mtandaoni hili kila mtu aweze kufuatilia maendeleo na kuchangia kwa urahisi Tano, nakuza uaminifu na ushirikiano nawapa wenzangu nafasi ya kutoa mawazo yao nawapongeza wanapofanya vizuri na niko tayari kuwasaidia wanapohitaji msaada. Mwisho, najisimamia binafsi nahakikisha ninaratiba ya kazi, mazingira tulivu na inatimiza majukumu yangu kwa wakati bila kusukumwa sana.

Kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu ni jambo la muhimu na linakuza ufanisi katika kazi kwanza mimi hutumia mawasiliano ya wazi na ya heshima. Nikiwa na ujumbe au wazo hulieleza kwa maneno rahisi na yenye kueleweka ili kuepuka mkanganyiko pia huhakikisha nasikiliza maoni ya wengine kwa makini. Pili Mimi hutumia njia sahihi za mawasiliano kulingana na hali, kwa mambo ya haraka hutumia ujumbe wa papo kwa hapo au simu. Kwa mambo rasmi yanayohitaji kumbukumbu hutumia barua pepe au mikutano. Tatu, huheshimu muda na nafasi ya wenzangu. Chagua wakati unaofaa kuzungumza nao na kuepuka kuwasumbua bila sababu ya msingi hasa wanapokuwa na majukumu muhimu. Nne, hutoa na kupokea marejesho kwa njia chanya, nikiona jambo linaweza kuboreshwa, hulieleza kwa staha na kwa nia ya kusaidia, si kukosoa. Vivyo hivyo, hupokea maoni ya wengine kwa moyo wazi. Tano, hujenga uhusiano mzuri wa kikazi kwa kushirikiana, kusaidiana na kuonyesha shukurani pale inapofaa, hii huongeza mshirikiano na kufanya mazingira ya kazi yawe mazuri.

Napenda mkate wangano kuliko aina nyingine Kwanza napenda mkate wangano kwa sababu ni wenye afya nzuri Zaidi unanyuzi nyuzi au faiba nyingi zinazo saidia mmengenyo wa chakula na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa mda mrefu pili ladha yake ni ya asili na laini hasaa Napoliwa na chai ya asubuhi siagi ya karanga au mayai unipa nguvu bila kufanya nijisikie mzito Mkate ni wangano unanifaa kwa sababu haupandi sukari mwilini haraka Jambo ambalo ni zuri kwa afuaya mwili na kuzuia uchovu wa ghafla Hata hivyo mara nyingine napenda pia mkate mweupe laini hasaa ukiwa moto au umetoka kuokwa Kwa sababu ni mtamu kidogo na unapendeza sana ukiwa na chai au maziwa Kwa kifupi, napenda zaidi mkate wangano kwa afya na uimarawake.

Ningependa sana kutembelea mji wa Pari ufaransa kwa sababu ni mji wenye mvuto wa kipekee historia na utamaduni tajiri kwanza Pari inajulikana kuwa mji wa mapenzi na sanaa Ningependa kuona kwa macho yangu mnara wa Eiffel kutembea kando ya mto sein na kufurahia manthari ya jiji yenye mjengo wa kihistoria na ya kuvutia Pili Napenda pari kwa sababu sanaa na makumbusha Ningependa kutembelea makumbusho la Rovere kuona kazi maarufu kama MonaLisa na kujifunza historia ya sanaa ya dunia Tatu mji huu una chakula kitamu na tamaduni ya kipekee Ningependa kuonja mikate jibini na vyakula vya kifaransa pamoja na kukaa kwenye mikahawa midogo barabarani nikitazama maisha ya kila siku ya watu Nne pari inanivutia kwa sababu ya mitindo ya maisha ya kisasa iliochanganywa na historia Unaona mjengo wa kali ikikaa sambamba na kisha maisha ya kisasa jambo linalofanya mji uwe wa kipekee sana.

Nguvu zangu kazini ni zile zinazo nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na ubora na maelewano na wengine Kwanza mawasiliano mazuri ni nguvu yangu kubwa Naweza kueleza mawazo yangu kwa uwazi na pia kusikiliza wengine kwa umakini Jambo linaloponguza mgongano na kuongeza ufanisi wa kazi Yatimu Pili nina nidhamu na uwajibikaji nikipewa jukumu Naichukulia kwa uzito na hakikisha Naitimiza kwa wakati na kwa kiwango kinachotakiwa bila kusukumwa sana Tatu usimamizi mzuri wa muda na nguvu nyingine Napanga kazizangu kwa kipaombele Najua lipi nilifanye kwanza na lipi la kuepuka msongamano na majukumu nne, ninauvumilivu uwezo wakukabiliana na changamoto Hata kazi inapokuwa ngumu au kunashinikizo Ninabaki mtulivu natafuta suluhisho badala ya kulalamika Tano, nina roho ya kujifunza kutoka kwa wenzangu ili kuboresha matokeo ya pamoja, kwa kifupi nguvu zangu kazini ni mawasiliano nidhamu usimamizi wa muda uvumilifu na ushirikiano.

Ndio, nimewahi kuona bahari na ni mojawapo ya mandhari yanayonivutia na kunipa utulivu mkubwa Nilipoona bahari kwa mara ya kwanza, nilishangazwa na ukubwa wake usio na mwisho maji yalionekana kuungana na anga kunifanya nijisikie mdogo, lakini pia mtulivu sauti ya mawimbi ilipiga ufokweni, na kunipa amani ya moyo, na ilinisaidia kusahau mawazo mengi, Nilifurahia pia upepo mwanana wa bahari na harufu ya chumvi hewani mbao hunikumbusha uzuri wa asili kutembea ufukuweni na kukusanya magamba ya bahari, au kukaa nikitazama mawimbi Kukiwa na kunipa furaha ya kipekee Zaidi ya hayo, kuona bahari kulilifundisha uvumilivu, na nguvu ya asili. Mawimbi hayachoki huja na kuenda ya kionyesha kuwa, mambo ya maisha na kuendelea kwa kifupi kuona bahari ni uzoeefu wakupendeza na kutuliza, na wakukumbukwo sana, na wawacha kumbu kumbu ya furaha na utulivu moyoni.

Ninashughulikia na kusimamia mda kazini kwa kufanya mpangilio makini kama ifuatavyo ya kwanza kupanga kazi mapema Kila siku huanza kutengeneza orodha ya kazi na kueka kipaumbele kazi muhimu kwanza kisha zile za kawaida Hii husaidia kuhakikisha hakuna kazi muhimu inayosahaulika kueka mda maalum kwa kila kazi Kila kazi hupatiwa mda maalumu wa kumaliza nahakikisha nashughulikia nayo bila kuchelewa hii hufanya kazi isiwe nzito na kupunguza msongo wa mawazo. Tatu, kuchukua mapumziko ya mda mfupi nafahamu kuwa binadamu hawezi kufanya kazi bila kupumzika kwa hivo napumzika kidogo kati ya kazi. Nikikunywa maji napumua na kutembea kidogo ili akili ibaki tulivu na kuendelea kwa upanisi. Tatu kutilia mkazo ushirikiano wakati mwengine kushirikiana na wenzangu kunahusisha kusambaza kazi, kuuliza maoni na kusaidiana ili kila mmoja aweze kufanya kazi yake kwa wakati. Tano kukagua maendeleo mwishoni mwishoni wa siku au wiki nahakikisha kazi zote zilizopangwa zimekamilika na kuchambua pali ambapo ningekua kuboresha usamemizi wa muda katika siku zijazo.